Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili. Bado sijasoma, nimekuwa na shughuli nyingi. Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala, moyo wangu natulia. Magazeti ninasoma asubuhi lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma nao wanaanza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi. Nitakwenda wiki ijayo. Kusoma kunafungua akili kujua mambo mapya.